Bado sijapata nafasi ya kulitembelea ziwa Ningependa kuenda kwa ziwa la naivasha Ninaona ninasikia kuwa ni ziwa linalo asili nzuri sana nieze kufraea sili ya ziwa lile kama wantali wenzangu Ningependa sana kuwa na nafasi ya kuwaona ndege wanyama kama vile hipoo na wengineo.